Kila asubuhi ninapo amka, napenda kuaanza siku yangu kwa utaratibu mdogo. Kwanza, nahitaji kushukuru kwa siku mpya, mara nyingi kwa sala au kwa tafakari fupi. Halafu, naosha uso na kupiga mswaki ili kupata uchangamfu. Kisha, napenda kunywa kikombe cha chai au kahawa kuamsha mwili. Baada ya hapo, natazama ratiba yangu ya siku, ya kazi au majukumu mengine. Kisha, napenda kufanya zoezi mazoezi madogo na kunyoosha viungo ili kuanza siku nikiwa mwenye nguvu. Kwa ufupi, asubuhi yangu ni ya mchangamko wakujitunza, kutulia kidogo na kujiandaa kwa majukumu ya siku.

Mara nyingi asubuhi napenda kula vitu rahisi vinavyonipa nguvu ya kuanza siku kama vile chai na mkate. Hii ni kawaida sana hasa mkate unaopakwa siyagi au jam. Mayai yakiwa ya kukaanga au ya kuchemsha na nguvu na protini nyingi, mandazi ya uchapati vyakula vya haraka ambavyo vinanishibisha na vina ladha nzuri. Matundwa kama ndizi au parachichi kwa ajili ya afya na vitamini. Kwa hivo kifungua kinywa changu mara nyingi huwa mchanyiko wa chai na mkate kisha kitu cha proteini kama mayai na matunda kidogo.

Kwa mtazamo wangu, uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule uliokuwa na changamoto na ulinihitaji kujifunza kwa vitendo. Kama kazi ya kwanza niliifanya ili husisha kushughulika na wateja moja kwa moja, hapo nilijifunza uvumilivu, kusikiliza kwa makini na jinsi ya kutatua matatizo haraka. Ah mradi wa timu, ulionihitaji kushirikiana na watu tofauti, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri na mshikamano wa kikundi. Kazi yenye shinikizo la muda, pia ulinifunza kupanga ratiba vizuri na kutanguliza mambo muhimu. Kwa kifupi, kazi ambazo zilikuwa na changamoto na nikazikamilisha kukua, ndizo zilizo nifunza zaidi kuliko zile nizo zifanya ambazo zilikuwa yepe.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia kuwafanya wajisikie nyumbani na sehemu ya timu mara moja. Kama kuwapa salamu za karibu nawatumbuishwa kwa kila mtu na kuhakikisha wanahisi kukaribishwa kwa tabasamu na maneno ya heshima. Maelezo ya msingi nawaeleza taratibu ya kazi, majukumu yao na jinsi ambavyo wanavyo hitajika wahisi ili wasipotee. Msaada wa awali nawapa mtu wa kuwaongoza almarufu mentor au rafiki wa kazi ili wawe na mtu wa kuuliza maswali sherehe ndogo wakati mwingine tunapanga chai au chakula kidogo cha pamoja ili kuonyesha furaha ya kuwapokea na pia ujumbe wa motisha nawahimiza kwamba mchango wao ni muhimu na tuna tathmini uwepo wao Kwa kifupi, inahakikisha wanaanza safari yao ya kikazi wakiwa na furaha ujasiri na msaada.

Ndio, najiona kama mtu wa ubunifu. Ubunifu kwangu unaonekana katika mambo kadhaa, kwanza kazi na masomo. Napenda kufuata njia mpya za kutatua matatizo na si kufuata tu njia za kawaida. Pili, uandishi na sanaa. Napenda kuandika mashairi au uwezo wangu wa mawazo yangu kwa njia ya kipeke ili kueleza hisia zangu. Pili, teknolojia. Tatu, teknolojia. Napenda kujaribu mbinu mpya za kutumia programu au kutengeneza miradi ya kidigitali kwa ubunifu pia maisha ya kila siku hata katika mambo madogo kama kupika na kupanga ratiba napenda kuongeza ladha ya kipekee kwa ufupi ubunifu ni sehemu ya jinsi ninavyojieleza na kuishi.

Mimi hupanga kazi zangu kwa utaratibu ili nisipoteze mda na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Hivyo ndivyo ninavyofanya. Kwanza nakuwa na orodha ya majukumu. Natengeneza orodha ya mambo yote muhimu ya siku. Nitatambua kazi zilizo za haraka na umuhimu zaidi kisha nazianzia. Pili nakuwa na ratiba ya mda natenga muda maalum kwa kila jukumu ili nisichanganye mambo. Pia nakuwa na vipindi vya mapumziko baada kazi flani napumzika kidogo na kuendelea nikiwa na nguvu ufuatiliaji wa mwisho wa siku naangalia ni kazi ipi nimekamilisha na ni kazi zipi zinaitaji ku kuhamishwa kesho. Kwa ufupi napenda kupanga kazi kwa njia ya mpangilio wa muda na kipaumbele ili njisikie nimeelewa.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto.Hasa asubuhi au usiku, wakati hali ya hewa ni ya baridi. Maji ya moto hunipaisia tulivu na husadia misuli.Kupumzika na hunifanya ni hisi safi na mwenye nguvu. Lakini wakati mwingine nikihisi joto sana, napenda maji, baridi ili kunipa uchangamufu wa haraka. Kwa kifupi, maji ya moto ni chaguo langu la kawaida kwa sababu ya faraja na utulivu wa yanayotoa.

Si mara zote huwa na ratiba ya kudumu, lakini mara nyingi huenda mahali paibada kulingana na hali ya siku. Kama wikendi huwa na wakati mzuri wa kushiriki ibada na familia au marafiki. Siku za katikati ya wiki, wakati mwingine huenda kuwa na ibada fupi au maombi ya pamoja. Hasa nikihisi ninahitaji utulivu wa kiroho. Au pia sherehe maalumu kama vile krismasi, pasaka huwa ni lazima kushiriki kwa kifupi si kila siku lakini mara kwa mara hasa wikendi na siku za sherehe huwa napenda kuenda ili kupata amani na mshikamano wa kiroho.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau ya nyama. Sababu ni kwamba harufu na ladha yake mchanganyiko wa viungo kama mdalasini, karafuu na pilipili hoho hufanya iwe na harufu ya kuvutia sana. Ushirikiano pia mara nyingi pilau huliwa kwenye hafla za kifamilia au sherehe. Kwa hivyo inanihusisha na furaha na watu ninaowapenda. Pia ushibishaji pilau ni chakula kizito kinachonipa nguvu na kunishibisha kwa mda mrefu Pia urahisi wa kubadilisha Unaeza kutengeneza pilau ya kuku, ya samaki au hata ya mboga kulingana na upendeleo Kwa kifupi pilau kwangu si chakula tu Bali ni kumbukumbu ya furaha na mshikamano wa kijamii.

Masomo yangu yamekua yakihusiana zaidi na uhandisi wa programu na teknolojia Napenda kujifunza mambo kama vile kutengeneza tovuti kwa kutumia HTML, CSS, JavaScript na mifumu kama React or Nix.js Pia najifunza kutengeneza backend kujifunza jinsi ya kutengeneza mifumu mifyumu ya nyuma kwa kutumia Django au Node.js ili kuruhusu programu kuwasiliana na hifadhi data Mobile app pia kufanya kazi na React Native na Expo ili kutengeneza programu zinazoweza kutumika kwenye simu za Android na iOS. Networking kuchunguza mitandao ya wireless antena na viwango vya mawasiliano. Kwenye upande wa kazi, uzoefu wangu mara nyingi unahusiana na miradi ya vitendo kutengeneza frontend za shule, kubuni appu ndogo na kutatua matatizo ya kompyuta na programu. Hapo ndipo ninajifunza zaidi kwa vitendo kuliko darasani pekee kwa kifupi masomo na kazi zangu zinahusiana na teknolojia na ubunifu na ndiko ninapopata changamoto na furaha kubwa.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi ni kupiga ala za muziki. Napenda muziki sana na mara nyingi hujisikia ningependa kujua jinsi ya kupigia gitaa au piano ili kuweza kuunda midundo yangu mwenyewe. Zaidi ya muziki, ningependa kujifunza kupika vyakula vya kimataifa ili kuonja ladha tofauti na kushirikiana na marafiki. Au uchoraji na ubunifu wa sanaa kwa sababu ni njia nzuri ya kueleza hisia na mawazo kwa picha. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya. Kujua lugha zaidi, kunafungua milango ya masiliano na tamaduni tofauti. Kwa kifupi, ningependa kujifunza ujuzi unaochanganya ubunifu, burudani na kujieleza.

Mimi ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha yenye hadhi kubwa ya kimataifa hasa katika diplomasia na biashara. Inazungumzwa na watu wengi, barani Afrika, ulaya na sehemu zingine. Kwa hiyo, inafungua milango ya mawasiliano na tamaduni tofauti. Muziki na fasihi ya kifaransa ni tajiri sana na kujua lugha hiyo ningekua na njia kufurahia zaidi kazi za sana na fasihi. Pia ni lugha inayosaidia sana kwa safari ya masomo ya kimataifa Zaidi ya kifaransa ningependa kujifunza pia kihispania Kwa sababu ni rahisi kujifunza na inazungumzwa na mamilioni ya watu duniani.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa njia ya mpangilio ili iwerahisi kusoma na kuelewa. Hatua zinazofuata mara nyingi ni kwanza kichwa cha ripoti naanza kuweka jina la ripoti, tarehe na idara husika. Alafu muutasari mfupi natoa maelezo ya jumla kuhusu lengo la ripoti na mambo makuu yaliyofanyika. Alafu maelezo ya kazi naorodhesha kazi zilizotende, zilizotekelezwa, changamatu zilizojitokeza na suluhisho zilizotumika. Alafu takwimu na ushahidi naongeza jedwali grafu au takwimu zinazothibitisha kazi ilivyofanyika. Alafu hitimisho na mapendekezo na toa tathmini ya ujumla na mapendekezo ya hatua zinazofuata. Alafu maoni maonekano safi na panga maandishi kwa vichwa vidogo pointi na mipangilio inayoeleweka ili msomaji apate picha kamili bila kuchoka kwa kifupi ripoti yangu huwa na muutasari maelezo ushaidi na mapendekezo ili iwe na maana na msaada kwa msomaji.

Kwa sasa kampuni za teknolojia ninazozitambua na kuziamini zaidi duniani ni Microsoft, Apple na Google. Microsoft inajulikana kwa usalama na huduma za biashara. Apple inajulikana kwa bidhaa zenye ubora na faraga ya watumiaji na Google kwa huduma za mtandao na ubunifu wa AI. Mi huzingatia, mambo ninaozingatia napochunguza kampuni ya teknolojia ni usalamu wa data Microsoft na Apple mara nyingi hutajwa kwa kuwa kama bora katika kulinda faragha Kwa mtazamo wangu, Microsoft ni kampuni ninayo amini ninayoiamini zaidi kwa sababu ya uwazi wake katika huduma za biashara na usalamu wa data Huku Apple ikifatia kwa msizitizo wake wa faragha ya watumiaji.

Mimi ningesema napendelea Android kwa sababu ya uhuru na urahisi wa kubadilisha mambo kulingana na mahitaji yangu. Android inaniwezesha kubadilisha programu za simu au mipangilio kwa uhuru zaidi. Simu nyingi tofauti hutumia Android kwa hivyo kuna chaguo nyingi kulingana na bajeti na ladha. Pia urahisi wa kulinganisha na vifaa vingine na huduma nyingi. Lakini pia napenda iOS au Apple kwa sababu ina usalama na faraga kubwa. Pia mfumo wake ni rahisi kutumia na unaonekana nadhifu. Ecosystemu ya Apple hufanya kazi kwa urahisi pamoja. Kwa kifupi Android ni bora kwa mtu anayependa uhuru na ubunifu. Huku iOS ikiwa bora kwa mtu anayependa uhurahisi na usalama.

Mimi ningesema napenda kuenda cinema mara chache lakini kwa wakati maalum kwa mfano mara moja au mbili kwa mwezi hasa pale ambapo kuna filamu mpia ninayoisubiri kwa hamu wakati wa wikendi ni burudani nzuri baada wikendi ya shuguli nyingi Pia sherehe au hafla wakati mwingine uenda na rafiki ya ufamilia kwa sehemu ya kusherehekea kwa kifupi siki la wiki lakini mara kwa mana ili kufurahia filamu mpya na mazingira ya sinema ambayo ni tofauti na kutazama nyumbani.

Ndiyo napenda kucheza na watoto. Watoto huleta furaha na uchangamfu. Na ni michezo michezo yao mara nyingi hufundisha uvumilivu na ubunifu kwa mfano michezo ya nje kama mpira, kuruka kamba au kukimbizana. Huleta mazoezi na vichekesho. Pia michezo ya ndani kama kutengeneza vinyago, kuchora na kuchezo ya magemu ya mezani hufundisha kushirikiana na kufikiria kwa ubunifu. Mazungumzo ya kawaida hata kuwasikiliza wakisimuliha hadithi zao hulita furaha na mtazamo umpya wa maisha. Kwa kifupi, kucheza na watoto ni njia ya kupata furaha safi na kujifunza uvumilivu.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, huwa napendelea kuchukua hatua za utulivu na mawasiliano mazuri ili kuepuka hali kuendelea kuwa mbaya. Hivi ndivyo ninavyofanya. Nakaa kimya kwa muda mfupi napumua na kuacha hasira ishuke kabla sijajibu. Nasikiliza kwa makini, najaribu kuelewa upande wa pili bila kukatiza ili nijue chanzo cha mgogoro. Naeleza kwa heshima, natoa maoni yangu kwa maneno ya heshima bila sauti ya hasira au kejeli, natafuta suluhu baada ya kushindana nalenga kupata njia ya katikati inayoridhisha pande zote. Najiepusha ikiwa ni lazima. Kama hali imezidi, ninaondoka kwa muda ili kuepusha makabiliano yasiyo na maana. Kwa kifupi, napenda kutumia utulivu, kusikiliza na mazungumzo yenye heshima ili migogoro isigeuke kuwa uhasama.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye faida nyingi. Kwanza, afya ya mifupa na meno. Maziwa yana kisaumu na vitamin D zinazosaidia kuimarisha mifupa. Nguvu na nishati yana proteini na virutubisho vinavyosaidia mwili kupata nguvu. Pia, urahisi wa kubadilisha. Unawezo kuyanywa peke yake, unaeza kutengeneza chai, kahawa, au hata kutengeneza vyakula kama uji na mikate ladha maziwa baridi yana uchangamfu na maziwa moto huleta utulivu hasa usiku kwa kifupi maziwa ni kinywaji kinacho changanya afya na ladha kwa hivo napenda kunywa maziwa.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kutumia njia zinazojenga mshikamano na kuwakikisha kila mtu anahisi mchango wake ni muhimu. Hivi ndivyo napenda kufanya kwanza, mawasiliano ya kazi nasikiliza mawazo ya wengine na kueleza yangu kwa uwazi bila kuficha. Kugawa majukumu, tunapanga kazi kulingana na uwezo wa kila mtu ili kila mmoja ajisikie anahusika. Kuheshimiana Natambua juhudi za wenzangu na kutoa shukurani kwa kazi wanazozifanya. Pia kutatua changamoto kwa pamoja. Badala ya kulaumiana, tunafuata tunatafuta suluhisho kwa kushirikiana.

Kama ningezungumzia safari nzuri, ningesema nimepata nafasi ya kufurahia maeneo yenye mandhari na utulivu wa kipekee. Kwanza, Mombasa. Ufuku ya bahari, mandhari ya mchanga mweupe na maji ya buluu pamoja na historia ya Fort Jesus. Kuna naivasha ziwe lenye mandhari ya kupendeza safari za mashuwa na wanyama wa porini karibu. Kuna Nairobi National Park ni ya kipekee kwa sababu ni hifadhi ya wanyama iliyo karibu na jiji kubwa Kuna Maasai mara mahali pa kushuhudia uhamaji mkubwa ya nyumbu na mandhari ya savana Kwa kifupi safari nzuri kwangu ni ile inayochanganya utulivu wa mazingira, historia na maumbe ya kuvutia.

Mahusiano yangu na wazee wangu ningeyatafsiri kama yenye heshima na ya kujifunza. Wazee mara nyingi ni chanzo cha hekima na uzoefu kwa hivo napenda kuwasikiliza. Maneno yao mara kwa mara, hujaa busara na kunisaidia kufanya maamuzi bora. Pia kuwaheshimu nawatendea kwa adabu na kuwapa nafasi ya kuongoza mazungumzo au maamuzi ya kifamilia. Pia, kujifunza kutoka kwao. Kuzifu wao, wa maisha hunipa mungozo wa kuepuka, makosa na kujenga mustakabali bora. Pia, kuwasaidia. Ninapopata nafasi napenda kuwasaidia katika mahitaji ya kila siku ili waone thamani yangu. Kwa kifupi, mahusiano yangu na wazi yangu ni ya heshima kujifunza na mshikamano wa kifamilia.

Kufanya kazi na timu ya mbali, kunahitaji nidhamu na mwasiliano mazuri. Hivi ndivyo ninapenda kushirikiana na timu iliyo mbali. Kwanza, mwasiliano ya mara kwa mara. Kutumia zana kama Zoom, Teams, Slack, au WhatsApp, kuhakikisha kila mtu anajua kinachoendelea. Pili, ratiba na muda. Kuandaa mikutano kwa kuzingatia tofauti za saa ili kila mtu aweze kushiriki. Tatu, migawanyo wa majukumu. Kila mtu anapewa kazi yake waziwazi ili kuepuka mikanganyiko. Nne, hati ya nyaka za pamoja. Kutumia Google Docs, Notation, Trello au GitHub ili kila mtu aone maendeleo na kutoa michango yake. Tano, uaminifu na uwajibikaji. Kila mshiriki anahakikisha anatimiza majukumu yake kwa wakati bila kusubiri kusukumwa. Sita kujenga mshikamano hata kama tukio liko mbali, tunajenga urafiki kupitia mazungumzo yasio rasmi na kusherekea mafanikio ya.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma ni sehemu ya utamaduni na burudani yenye nguvu sana. Kwanza, miziki na midundo. Ngoma huleta hisia za furaha na mshikamano hasa inapopigwa kwa midundo ya kitamaduni. Kucheza ngoma ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kujihisi umechoka. Ngoma za kitamaduni huonyesha historia na mila za jamii na zinaifadhi utambulisho a watu. Mara nyingi ngoma hufanyika kwa pamoja na hujenga mshikamano wa kijamii Kwa kifupi, kucheza ngoma ni mchanganyiko kwa burudani, mazoezi na utamaduni.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao ni burudani inayochanganya ubunifu mikakati na mishikamano ya KGMI. Baadhi ya michezo ninayopenda ni chess au mchezo wa malkia. Hufundisha uvumilivu na kufikiria hatua nyingi mbele. Scrubble, huchanganya burudani na kujifunza maneno mapya. Monopoly, hufundisha kuhusu biashara na mikakati ya kifetha kwa ajili ya michezo. Drafti. Hisia yenye changamoto ya kimikakati Faida zake hujenga umakini na fikra za kimikakati huchangia ushirikiano na urafiki kwa sababu mara nyingi michezo hii huchezwa kwa pamoja Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuburudika bila teknolojia.

Ndiyo anapenda kucheza michezo ya video ni burudani yenye changamoto na ubunifu na mara nyingi hufundisha uvumilivu na mikakati. Michezo ninayopenda ni michezo wa mpira almaarufu fifa au pes kwa sababu huleta ushindani na furaha hasa kama shabiki wa chelsea. Michezo mingine ni kama civilization hufundisha kupanga rasilimali inakufikia hatua za muda mrefu. Pia michezo ya hadithi kama The Witcher au Assassin's Creed, huchanganya simulizi na uchezaji na kunifanya nihisi kama niko ndani ya filamu. Pia michezo ya kupambana kama vile Mortal Kombat kwa ajili ya changamoto za kasi ya maamuzi.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano huwa na mvuto kwa sababu, hutoa changamoto, ninajipima dhidi ya wengine na kuona kiwango changu, hujienga nidhamu na uvumilivu, ili kushinda, lazima ujifunze kujitolea na kuendelea hata kama ni vigumu. Pia, hufundisha kushirikiana. Mashindano ya timu, huonyesha umuhimu wa mshikamano na mawasiliano. Pia, hutoa furaha na kumbukumbu. Hata kama hushindi, uzoefu wa kushiriki ni wa thamani. Kwa mfano mashindano ya michezo, mashindano ya kitaaluma, au hata mashindano ya kiburudani kama mashindano ya muziki, yote huleta msisimuko na kujenga ujuzi mpya.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ambazo zinafanya nihisi nashirikiana na maarifa bada kuyapokea, badala ya kuyapokea moja kwa moja. Mimi hupenda kujifunza kupitia vitendo, kujifunza kwa kufanya mazoezi, kuandika misimbo na kujaribu miradi midogo midogo, kusoma na kufanya utafiti, kupata msingi wa nadharia na kisha, kuunganisha mazoezi kutazama video na mafunzo ya hatua kuatua kwa sababu kuona mifano kunafanya mambo mingi yawe wazi zaidi Kujadili na kushirikiana na wengine mazungumzo na timu au marafiki hufunua mitizamo tofauti Pia kujifunza kwa vipande vidogo kugawanya mada kubwa sehemu ndogo ili kuepuka kuchoka na kuelewa vizu.

Kwa sasa, mjadala wa mchezaji bora wa mpira wa kikapu duniani unahusisha majina makuu kama Lebron James, Stephen Curry na chipukizi Victor wambenyama. Wote wanatajwa kama vinara wa NBA kwa uwezo wao wakipeke na mchango mkubwa kwa timu zao. Kwa mitazamo ya mashabiki, Lebron James ndiye mara nyingi hutajwa kama Goat wakati kizazi cha sasa Akilinganishwa na Michael Jordan wa enzi Zilizopita Stephen Curry ameleta mapinduzi kwa mtindo wa kupiga mashuti ya mbali na kufanya NBA ibadilishe mikakati Victor wambenya ni chipukizi anayetarajiwa kuwa nyota kubwa kwa siku zijazo kwa kutokana urefu wake kwa uwezo wa kucheza kwa nafasi nyingi. Kwa sasa Lebron James na Stephen Curry wanabaki kuwa vinara wa kizazi cha sasa huku Victor Wambenya. Mbenyama akionekana kama mstakabali wa NBA kwa upande wa historia Michael Jordan mara nyingi hutajwa kama mchezaji bora wa muda wote.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa mambo yanayochanganya kujifunza kazi na ubunifu. Matumizi makuu ni kama kujifunza na utafiti kusoma makala kutazama mafunzo na kufanya mazoezi ya programu au mitandao. Kazi na miradi kuandika ripoti, kuandaa nyaraka na kutengeneza programu na kusimamia faili. Mawasiliano, barua pepe, mitandao ya kijamii na mikutano ya mitandaoni. Pia, ubunifu kutengeneza michoro, kubuni logo na kuandika mashairi na maandiko. Pia, burudani na michezo ya video kama muziki na filama.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni yale yanayochanganya ujuzi wa kiufundi na ujuzi wa kijamii. Kama mafunzo ya teknolojia na programu, kujifunza lugha za programu, mifumu ya back-end na zana za usimamizi wa miradi. Haya unisaidia kutatua matatizo kwa vitendo na kuunda suluhisho bora. Pia mafunzo ya mawasiliano na uongozi. Kujua jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kushirikiana na timu. Haya hunisaidia kushirikiana vizuri na watu wa mitazamo tofauti mafunzo ya usimamizi na mudwa na miradi kupanga kazi kwa ufanisi na kueka vipaumbele na kufanikisha malengo bila msongo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula kitamu huleta furaha na pia kuunganisha watu pamoja. Mifano ya vyakula vitamu ni kama pilau, harufu ya viungo na ladha yake pekee hufanya iwe marufu sana. Nyama choma, ladha ya kuchoma na kuunganishwa na kachumbari ni burudani ya kijamii, chapati na maharagwe, mchanganyiko rahisi lakini wenye ladha tamu na ya kushibisha. Samaki wa kukaanga au wa kuchemsha hasa kwa ugali ni chakula kitamu chanye fya. Pia matunda safi tamu yenye virutubisho huleta uchangamfu. Kwa kifupi, chakula kitamu ni mchanganyiko wa ladha, harufu na furaha ya kushirikiana.

Napenda kutazama michezo mbalimbali kwa sababu kila mmoja huleta msisimko wake wa kipekee. Michezo nayopenda kutazama ni kama mpira wa miguu. Mchezo ni mchezo unaovutia zaidi hasa mechi za ligi kuu ya uingereza. Nikiwa shabiki maarufu wa Chelsea FC. Kutazama mchezo hunipa furaha na msisimko mkubwa. Pia napenda kutazama rugby ni mchezo yenye nguvu na mshikamano wa timu na mshindano mkubwa kama rugby world cup huleta mvuto wa kipekee Kwa nini napenda kutizama michezo? Kwa sababu, inaleta msisimko na burudani, inaleta mshikamano wa kijamii na kujifunza nidhamu na mikakati Kwa kifupi, michezo nayoipenda kutizama ni mchanganiko wa burudani, nidhamu na mshikamano wa kijami.

Napenda sana matunda yenye ladha safi na uchangamfu kwa mfano, tikitimaji, nanasi, embe au machungwa. Kwa kifupi, matunda ninayoyapenda ni yale yenye ladha tamu na virutubisho vingi. Mimi napendelea zaidi matunda yenye sukari tamu kama embe au ndizi au yenye, uchachu kidogo kama nanasi au machungwa.

Kuweka nenosiri salama ni jambo la muhimu sana. Hapa kuna mbinu bora za kulinda nenosiri. Ninazozitumia ni kama kutumia mchanganyiko wa herufi na nambari kwa salama pia naepuka majina au tarehe zangu binafsi. Ingine natumia nenosiri refu. Nenosiri angalau liwe na herufi kuminambili au kuminasita. Ni gumu zaidi kuvunjwa. Pia mii hubadilisha mara kwa mara ni situmie neno siri moja kwa muda mrefu kwenye akaunti muhimu. Pia situmii neno siri moja kwenye akaunti zote. Pia mii hutumia password manager. Pia nawasha uthibitisho wa hatuambili ama almaarufu kama two factor authentic.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa masaa sita kwa sababu hii ndio kiwango kinechopendekezwa na watalamu wa afya ili mwili na akili zipate kupumzika vizuri. Kulala kwa muda sahihi husaidia kuimarisha kumbukumbu na umakini, kuongeza kinga ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Kuweka mwili na akili katika hali ya nguvu. Kwa kifupi, kulala kwa masaa ya kutosha ni msingi wa afya njema na ufanisi wa kila siku.

Kwa mtazamo wangu, napenda zaidi kusimamia mwenyewe kuliko kusimamia kila wakati. Kwanza, kwani kusimamia, kunanipa uhuru wa kufanya mamamuzi najiamulia njia yangu na najifunza kutoka kutokana na matokeo. Pia, kunanipa kuajibika binafsi, najua majukumu yangu na ninahitaji kuyatimiza bila kusubiri kusukumwa. Pia kunanijengea ujasiri, unapousimama, unajijengea imani ya ndani na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Pia ubunifu wa kujifunza napata nafasi ya kujaribu mbini mbinu zangu na kugundua njia mpya.

Napendelea chakula chenye ladha tamu na chenye viungo vya kipekee. Ladha hunifanya hufanya chakula kiwe na mvuto zaidi na pia huonyesha utamaduni wa sehemu husika. Ladha ninazozipenda zaidi ni kama tamu, matunda safi kama embe au tikiti maji au vyakula kama chapati na keki. Pia viwe na vyenye viungo pilau na samaki wa kukaanga wenye pilipili au nyama choma yenye kachumbari. Pia chachu kidogo machungwa mananasi na vyakula vyenye ladha ya limau. Pia iwe laini ugali na sukuma wiki au supu yenye ladha ya kitoweo. Hai kwa kifupi napendelea ladha zinazochangamsha utamu, viungo na uchangamfu wa matunda safi.

Kuweka afya nzuri, kunahitaji michanganyiko wa tabia ndogondogo za kila siku, ambazo hujenga mwili na akili. Mimi, kwanza hushirikia lishe bora, kula vyakule venye virutubisho vingi, mboga za majani, matunda safi, nafaka kamili na protini safi. Pili kufanya mazoezi ya mwili nafanya mazoezi angalau dakika thelathini kwa kila siku, kutembea, kukimbia, kucheza mpira au, hata ngoma. Pia kupata usingizi wa kutosha, kulala wakati unaofaa ili mwili na akili zote zipate kupumzika. Pia kuwa na ratiba ya kulala na kuamka kwa wakati mmoja kila siku.

Mchezo ninaoupenda sana ni mchezo wa mpira wa miguu wa almarufu football Kwa sababu ya mshikamano wa timu na msisimko wa ushindani Kwa nini na upenda? Kwanza hunipa changamoto ya akili ya mwili mpira wa miguu hunifundisha uvumilivu na maamuzi ya haraka hunipa burudani na mshikamano huleta watu pamoja ili uwe ni uwenjani kujifunza na ubunifu michezo ya mpira huhitaji kujifundisha mikakati na kuamsha ubunifu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupumzisha akili na mwili. Mambo ambayo mi hufanya wakati wa mchana, ni kama kula chakula chepesi chenye afya, ili kupata nguvu za kuendelea na shughuli za mchana, kutembea kidogo ili kunyoosha viungo, kunisaidia kuondoa uchovu na kuongeza mzunguko wa damu. Pia, kusoms makala au kitabu kifupi, kunanisaidia kupumzisha akili huku nikijifunza vitu vipya, kusikiliza muziki au podcast huleta utulivu na msisimko wa kiakili.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama ambaye alikuwa ni paka kwa sababu ya urafiki na mshikamano paka hua rafiki wa karibu na hupunguza upweke pia burudani na furaha michezo na tabia ya paka huleta tabasamu kila siku uwajibikaji. Hufundisha kufuga paka hufundisha kujali na kupanga ratiba, chakula, au usafi na afya Pia huleta afya kiakili wanyama husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha Kwa kifupi kufuga mnyama ni njia ya kupata rafiki wa karibu na furaha ya kila siku.

Kwa kazi yangu, ustadi muhimu zaidi ni zile zinazoniwezesha kujifunza, kuelewa na kuwasadia watu kwa ufanisi. Kwanza, kuna utafiti na uchambuzi. Uwezo wa kutafuta taarifa sahihi na kuzichambua kwa kina. Pia, kufafanua mambo magumu kwa njia rahisi na wazi. Pili, ujuzi wa kiufundi. Maarifa ya programu za kiteknolojia sasa na uwezo wa kushughulikia maswali ya kiufundi na hatua za vitendo. Tatu, mawasiliano. Kuandika kwa uwazi na kwa lugha ya rahisi ya kueleweka. Pia, kusikiliza na kujibu kwa heshima na uelewa.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Mziki hiu una ladha ya kipekee na sababu huniunganisha na utamaduni, historia na hisia za jamii. Sababu za kupendelea muziki wa jadi ni hua kitambulisho cha utamaduni. Mziki wa jadi huonyesha asilii na mila za watu. Kama ngoma za kiafrika na au zile za kienyeji. Pia ala za asili, hutumia vyombo vya mziki vya kienyeji kama ngoma, zeze, kayamba na nyatiti. Tatu, mashairi na simulizi, nyimbo za jadi mara nyingi, ubeba hadithi, mafungisho na hekima za mababu.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupumzisha akili na kurejesha nguvu. Mambo ya kawaida, ambayo mi hufanya nikio mapumziko kazini ni kula chakula chepesi au vitafunwa ili kuongeza nguvu na kuendelea na kazi bila uchovu. Pia, kutembea kidogo ili kunyoosha viungo, hunisaidia kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu na kuongeza mzunguko wa damu. Pia kusoma makala au kitabu kifupi Kunanipumzisha akili huku nikijifunza kitu kipya.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo yanachanganya utulivu, mshikamano na ubunifu. Mazingira bora ya kazi kwangu ni mazingira yalio tulivu na yenye mpangilio. Sehemu safi yenye mpangilio mzuri husaidia kuzingatia kazi bila usumbufu. Pia, kuwe na mshikamano wa kijamii. Timu inayoshirikiana kwa heshima na uwazi, huongeza motisha na ubunifu. Pia kuwe na ubunifu na uhuru mazingira yanayokupa nafasi ya kujaribu mawazo mapya na kufanya maamuzi bila kusimamiwa sana. Pia teknolojia na raslimali bora vifaa na programu sahihi hufanya kazi iwe rahisi na yenye ufanisi.

Kazi ya nyumbani ambazo sizipendi ni zile ambazo ni ngumu na za kuchosha na zile zinazohitaji uvumulivu wingi, mwingi wa kurudiwa mara kwa mara. Kazi ambazo sizipendi ni kama kuosha vyombo, kufua nguo kwa mikono, kufagia na kupiga deki, kupiga pasi na kusafisha bafuni au choo kwa kifupi. Kazi zinazochosha zaidi nyumbani sizipendi. Ambazo mara nyingi ni za usafi wa mara kwa mara na zinazohitaji nguvu nyingi.

Mimi huenda maktabani mara kwa mara kwa sababu ya upatikanaji wa vitabu na raslimani, vitabu majarida na makala ambazo huongeza maarifa. Pia utulivu wa kujisomea, mazingira tulivu yanayosaidia kuzingatia bila usumbufu. Pia msaada wa kitaalamu, maktaba mara nyingi huwa na wahudumu wanaoweza kusaidia kutafuta taarifa sahihi. Kwa kawaida, mimi huenda maktaba angalau maram mbili au mara tatu kwa wiki.

Kitu kizuri, kuhusu mtaa wangu ningesema ni mchanganyiko wa watu na utamaduni na maisha ya kila siku. Mambo yanayonipendeza kuhusu mtaa wangu ni watu wengi wenye mshikamano, majirani, husalimiana, kushirikiana na kusadiana, kunaleta hisia ya familia kubwa. Pia utamaduni na mila, muziki wa kienyeji, ngoma na sherehe ndogo ndogo huonyesha asili ya jamii. Tatu, chakula cha kienyeji, harufu ya pilau, nyama choma na chapati mtaani huleta ladha ya nyumbani. Pia mandhari na mazingira, miti, bustani ndogo au hata kelele za watoto wakicheza huleta uhai.

Napenda kununua vitu vinavyo husiana na teknolojia na ubunifu. Vitu ninavyo penda kununua ni kama vifaa vya teknolojia kama simu, laptop au vifaa vidogo vya kusaidia kazi na kujifunza. Pia napenda kununua vitabu na rasilimali za kujifunza. Hasa vinavyo husiana na programu, mitandao au ubunifu. Pia vifaa vya michezo na burudani, michezo ya video, vifaa vya mpira au chessboard. Pia napenda kununua chakula na matunda safi kwa afya na ladha ya kila siku.

Ndiyo, nafuatilia matukio ya kimataifa kwa karibu sana. Hii ni pamoja na habari za kisiasa na uongozi kama vile mabadiliko ya serikali, mikutano ya kimataifa na maamuzi ya viongozi wakuu. Pia, nafuatilia michezo ya dunia, mashindano makubwa kama kombe la dunia, olimpiki na NBA. Pia, teknolojia na uvumbuzi, maendeleo mapya katika AI, simu na saysnsi. Mazingira na hali ya hewa pia mikutano kuhusu mabadiliko ya tabiainchi na juhudi za kulinda mazingira. Pia utamaduni na burudani kama vile miziki, filamu na tamasha zinazovutia watu duniani kote. Kwa kifupi matukio ya kimataifa husaidia kuelewa jinsi dunia inevyobadilika na jinsi jamii zinavyohusiana.

Ndiyo, nimewai kununuwa tiketi za Tukio kwa sababu unipa burudani kama tamasha za mziki, michezo ya jukuwani au sinema, pia mechi za mpira, rugby au mashindano ya kitaifa, pia nimewai kununuwa tikiti za sherehe na tamasha kama harusi maonyesho, ya kiitamaduni au maonyesho ya vyakula, pia elimu na taluma, semina, warsha au kongamano za kitaluma. Pia njia za kununuwa tikiti kwa mfano, tikiti pia hununuliwa kupitia tovuti au app rasmi ya waandaji, pia kuna maduka ya tikiti, sehemu maalum zinazouza tikiti kwa mikono.

Kushirikiana na timu, kunahitaji mchanganyiko wa mawasiliano mazuri, uwajibikaji na heshima kwa kila mtu. Hivyo ndivo ninafanya ili kushirikiana na timu vizuri. Kwanza, kuwepo na mawasiliano ya wazi. Kushiriki mawazo na uwazi na kushirikiana na maoni ya wengine. Pia, kutumia lugha yenye heshima na kuendeleza mambo kwa jinsi halisi ya kueleweka. Pia kuwa na kuwepo na mwajibikaji kila mtu anapewa jukumu lake na kuhakikisha analitimiza kwa wakati, kuwajibika kwa matokeo ya kazi na kusaidia pale ambapo timu inahitaji msaada.

Napenda kuhimiza ushirikiano katika timu kwa kutumia njia zinazojenga umoja, uwazi na ushirikiano. Njia za kuhimiza ushirikiano kama vile mawasiliano ya wazi kuhakikisha kila mtu anashiriki mawazo yake bila uoga au kusikiliza kwa makini. Pia kueka malengo ya pamoja. Timu ikijua mwelekeo na lengo kila mtu hufanya kazi kwa umoja. Kugawanya majukumu kwa haki, kila mtu apewe jukumu kulingana na uwezo wake ilikuepuka mzigo husio sawa. Pia kuheshimiana kutathmini mawazo na michango ya kila mtu hata kama ni tofauti.

Kumbukumu nzuri kutoka utotoni mara nyingi huwa ni zile zinazojumuisha furaha, mshikamano wa kifamilia au michezo ya kitamaduni. Mimi kumbukumbu zangu nzuri za utotoni ni kama michezo ya inje kucheza mpira, kurusha kamba na kukimbizana na marafiki mtaani. Pia sherehe za kifamilia, harusi sikukuu za dini au sherehe za kijamii ambapo kulikuwa na muziki, ngoma na chakula cha pamoja. Pia safari za kijijini, kutembelea bibi na babu, kula matunda safi shambani na kusikiliza hadithi za kitamaduni. Pia chakula cha nyumbani, ladha pilau, chapati au nyama choma iliopikwa na mama au bibi. Pia hadithi na nyimbo, kusimuliwa hadithi za kitamaduni na kuimba nyimbo za jedi na marafiki.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ya The Shaw shank Redemption ya mwaka 1994 ni filamu ya kuvutia sana kwa sababu inachanganya matumaini, urafiki na mapambano ya haki na imekuwa ikihesabiwa kama moja ya bora zaidi duniani kwa muda mrefu. Filamu hii inanivutia kwa sababu inachanganya mafunzo ya maisha hisia za kina na hadithi zenye msisimko ni filamu ambayo mtu anaweza kurudia mara nyingi na bado kupata msukumo mpya.

Mimi upendelea viatu vina vyo toa faraja, urahisi na mitindo. Aina ya viatu nina vyovipenda ni kama sneakers, uzuri wa kila siku michezo na kutembea bila kuchoka. Pia viatu rasmi, uleta heshima na muonekano, wakitaaluma, kwa hafla ukazi. Pia sandals, bora kwa hali ya hewa ya joto na mapumziko ya kawaida, boots, hufaa kwa safari, mazingira magumu au hali ya baridi. Pia lofas ambazo ni rahisi kuvaa na kuvua na bado huonekana na dhifu kwa kifupi napendelea viatu vinavyoweza kutumika katika mazingira tofauti kuanzia kwa casual sneakera hadi viatu rasmi kulingana na tukio.

Kuna miji mingi duniani yenye mvuto wa kipekee, lakini ningependa sana kutembelea Tokyo, Japan. Kwa nini Tokyo? Mchanganyiko wa jadi na kisasa unaweza kuona maekali ya kale kama Asenso G, sambamba na majengo ya kisasa kama Shibuya na Shinjuku. Teknolojia na ubunifu. Tokyo ni kitovu cha uvumbuzi, roboti na mitindo ya kisasa ya maisha. Utamaduni wa kipekee anime, manga na sanaa za jadi kama tea ceremony na sumo. Chakula chakuvutia sushi, ramen na vyakula vyakienyeji vinavyo pikokwa kwa ustadi wa hali. Juu pia usafiri bora, treni za kasi na mfumo wa usafiri wa uma unaojulikana kuwa ufanisi.

Kwa mtazamo wangu, napendelea zaidi suruali kwa sababu zinatoa urahisi na matumizi ya kila siku. Kwa nini suruali huzipenda? Kwa faraja na uhuru wa kutembea ni rahisi kwa shuguli nyingi za kila siku. Pia ulinzi na joto, hufunika miguu yote hata wakati wa baridi. Pia mitindo mbalimbali, kuna jeans, kuna chinos, kuna jogas na rasmi. Urahisi wakuchanganya mavazi mengine zinaendana na mashati, t-shirt au jackets.

Kuishi siku moja bila teknolojia ni jambo ngumu sana kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu ya maisha kila siku. Changamoto za kuishi bila teknolojia ni kwamba bila simu au mtandao mawasiliano na marafiki au familia yatakuwa mangumu. Pia kazi na masomo, kompyuta na interneti hutumika kwa utafiti wa kazi za shule na miradi ya kitaalamu. Pia miziki na michezo ya video bila mitandao wa kijamii ni sehemu ya mapumziko ya watu wengi pia huduma muhimu benki usafiri na hata malipo hutegemea mifumo ya teknolojia.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau kwa sababu ya utamu wake na mchanganyiko wake kuwa viungo maalum na vinayoleta harufu nzuri. Pia pilau huweza kubadilishwa kwa sababu unaweza ukapika pilau ya nyama, pilau ya kuku, pilau ya mboga au hata pilau ya samaki kulingana na kulingana na matumizi yako mwenyewe. Pia pilau ni chakula cha kikwetu jambo lingiline lilofanya ni pendelee chakula cha pilau.

Kujikinga na njua kali ni muhimu sana kwa afya ya ngozi na mwili. Kuna njia kadhaa ambazo mi hutumia. Kwanza kuvaa mavazi mepesi na yenye mikono mirefu. Usaidia kufunika ngozi, kupunguza mwanga wa moja kwa moja. Pia kuvaa kofia ambao inayalinda uso wangu na macho thidi ya miyale ya jua. Kutumia miwani ya jua inalinda macho yangu dhidi ya miyale ya UV. Kutumia krimu ya jua hasa yenye PS530, PSVSPF30 au zaidi kulinda ngozi dhidi ya kuungua.

Naoga mara mbili kwa siku, ambayo ni asubuhi, ninapoamuka, naoga ili kuosha mwili wangu na kujiandaa kwa siku inayokuja. Pili naoga jioni baada ya shughuli nyingi za kazi na mchana wote ili kuondoa uchafu ambao nimeupata kulingana na kazi zote nilizofanya mchana. Hii hunisaidia kufeel, kujihisi nilie mwenye nguvu na hunisaidia kupata usingizi mwanana ninapoenda kupumzika.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ambazo zinahakikisha uwazi, heshima na mshikamano. Njia bora za kuwasiliana ni mazungumzo ya ana kwa ana ambayo hujenga ukaribu na kuonyesha hisia moja kwa moja. Pia simu na ujumbe mfupi ni haraka na rahisi kwa mawasiliano ya kila siku. Pia mitandao ya kijamii au barua pepe ambao hufaa kushirikiana na watu wengi au Kwa maswala rasmi. Pia kuna mikutano ya vikundi huwezesha kushirikiana na mwanzo kufanya maamuzi ya pamoja.

Ndiyo, nimewahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa na napenda kuhudhuria maonyesho ya kisanaa kwa sababu ya ubuni na msukumo napata kuona kazi za wasanii mbali mbali na kupata mawazo mapya pia kuna utamaduni wa historia sanaa nyingi hubeba hadithi za jamii na historia za vizazi pia kuna ushirikiano wa kijamii kukutana na watu wenye mitazamo na ladha tofauti na kubadilisha mawazo. Urembo wa hisia pia kazi za sanaa huamusha hisia na tafakari za kina za mtazamaji.